Napenda kuandika kwa kompyuta, maana kompyuta ni rahisi sana kuandikia kushinda kuandikia kwa mkono, maana kuandika kwa mkono mtu hua unachoka, lakini kompyuta ni rahisi sana kutumia na pia ni rahisi na ni haraka zaidi kutumia kompyuta kuliko kuandika.